Mwalimu. Mwalimu ninayemkumbuka kutoka shule. Mwalimu wangu wa kiswahili. Mwalimu huyo alinifunza vizuri sana na alinifunza mambo mengi sana kando na mambo ya shule. Kwanza mambo ya shule alinifunza kiswahili bora na kuwa bora kwenye kiswahili. Pia alinifunza lugha hii ambayo ni bora zaidi duniani. Kisha alinifunza kuhusu maisha mambo mengi tofauti tofauti yanayonisaidia kuishi vyema na watu na kuishi bora na marafiki wangu.